Nipike nini leo, chakula cha mchana, kuna samaki kwenye jokofu, nilimnunuwa jana, nitaupika na nazi, watoto wanapenda mchuzi wa nazi, ninaitaji limau na tangawizi kumtia latha, jee, niandae ugali au wali, nadhani wali ni bora, unaiva haraka, nitakataa vituungu vidogo vidogo na pilipili pia, samaki lazima ue na latha nzuri, familia wanatarajia chakula kizuri, ninapika pole pole, nitapika pole pole. Wala haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira. Huwa kitamu zaidi. Nitatia wote. Tuta. Tulale pamoja.